Linajivunia sana kwetu kwa sababu wakimbiaji wetu wanaiwakilisha nchi yenye kwenye mashindano ya kimataifa na kushinda medali. Mafaniko yao huifanya nchi yetu ijulikane duniani na kuwahamasisha vijana kufuata vipaji vyao.

Ninapo andika kiswahili kwenye simu, mimi hutumia keyboard ya simu na kuandika ujumbe kwa maneno rahisi na yanayo eleweka wakati mwingine mimi hutumia kipengele cha kuandika kwa sauti ili simu ibadilishe maneno ninayo yasema kuwa maandishi.